Habarizangu mtandaoni najisomea sana sana katika mtandao wa x mtandao wa x huko ndo nasoma sana matukio kwa mtandaoni na pia katika facebook nasomeanga huko sanasana.

Sana sana napenda kucheza michezo ya video napenda sana kujirekondi nikicheza na hizo video nazipost katika mtandao wangu wa kijamii na ninapenda na ninafurahia sana ile michezo.